Mimi wakati wa wikendi, sana sana jumamosi, mimi hupenda kufanya usafi kwenye nyumba yangu. Natengeneza nyumba, sebuleni, mahali watoto wanalala, jikoni na lisafisha, ili niweze kukaa mahali pametulia na mahali pasafi. Pia huwa wikendi, mimi hukunywa kahawa kidogo, ili kuweza kurelax akili. Mambo ambayo ni napenda niliishi naeza kumbuka nilishi kupenda kufanya ya kawaida kila jumamosi. Ni kuangalia mimea, mimea ni nayo ipanda kila wikendi ili isiweze kupungukiwa na maji. Najizkia nimetulia wakati nafanya wikendi yangu. Na haswa jumapili mimi huenda kanisani. Ndiyo siku yangu ya kupumzika, kufanya mambo mengi, iyo siku naenda kanisani, kisha masaa ya baadae na rudi nyumbani na pumzika kwa hivyo jumapili wakati mwingi, nimi hukua na wakati wa kupumzika, ili niweze kurauka kazi ni siku iliyofuata.